Kwanza ni kusadiki kuwa ati Yesu alikuja, akatukufia kwa ajili ya makosa zetu, akatuonea huruma, akatupea opportunity sasa ya kupata kukua salvee, yaani kupata salvation manze, yaani imagine mtu kukushow such love manze, yaani anakupenda, akunauwo, hadi anadedi juu yako, ndio wewe upate salvation. Nafeel fiti mbaya sana.

Siku hizi kuna mitandao mob, yaani hata social media platforms ni mingi. Mimi natumia mob sana. Hata sina specific ndiyo maana nimehesitate kidogo, but video hizi fupifupi. Nimependa reels za Instagram. Mavida zenye mimi napenda, pia kuna tiktok juu ya hiyo algorithm yao manze, inaadapt fiti manze.

Hei manze mimi hata sina ndevu, nimekuwa nikizing'oa ng'oa hizo zenye ziko kidogo zinakuja. So siwezi sema ati mimi napenda kunyoa ama sijui kuvaa, kuvaa ndevu zii bana. Sina ndevu za kuvaa, sina za kunyoa hata, sasa. Mimi niko tu, mimi niko tu hapo, niko tu. Lakini ningekuwa nazo, ningezifuga bana, zikae hivi mrefu, juu zinatokea fiti joh.

Sasa kujiandaa kwa mkutano inategemea na nini mi naenda kufanya haswa. Ka mi ni presenta, inabidi ni meprepare, nimejua kwanza audiensi yangu ni gani, ni nini naenda kuongelesha kuhusu. Ndiyo, sasa time naprepare, nikuwe na kitu ya kusema, na niseme vizuri. Sisi, kuwe na kitu ya kusema na niseme vizuri. He, kuprepare kwa mkutano ni kujipanga. Ju ukienda ukiwa blank, sasa hiyo utakuwa umesaidia wasee aje.

Eei, minimekua mse wa Biology. Na sieti mi ni daktari ama nini. Iyo somo manze imekuwaga ingine fiti sana. Kwanza high school, ili boost grade zangu. Nilipata A Bio bana. Nilipata A Bioloji. So, somo la sayansi yenye napenda ni bioloji. Though, nilikuwa nadai fizikis sana. Juu fiki, ingenisaidia ni kuwe injinia, but, unajua venye maneno zilienda. So, Bio iko sawa tu bado.

Nimefuga wa nyama manzee, nipo na makuku, mi nafuga ma kuku kwanza wana. Nipo na kuku kadhaa mia mbili plus, ka soo mbili. Uzuri wa kufuga kuku ni hapo hiyo ni chakula, pia kuna zingine za kupatia mayai, hiyo ni doo pia kuuza. Mi niliingia hapa juu ya biashara, lakini so far bado sijiapata kakitu, naomba tuni get kakitu.

Mi nimesoma vitabu mob, lakini kitabu napenda zaidi ni tamthilia ya Ken Walibora, inaitwa Siku Njema. Siku Njema nayo ni fiti juu ya creativity yenye iko hapo. Na pia hiyo story nayo inashika mbaya sana. Kuna msee anaitwa hapo Amuji Isokumu. Yaani, ukisoma u-invert, inaitwa Juma Mukusi. Noma sana.

Kunyoa mimi sinyowangi sana, lakini ideally, unafaa kunyoa hata mara moja kwa wiki. Unaeka nywele zinaka fiti, unaishapu tu kama mimi huchapaga kafade fulani. Hapo kando zinateremushwa alafu hapo juu. Inabakishwa ikiwa imesimama manze. Kiduku yaani wanasema. So mimi hunyolewa mara moja kwa wiki mbili. But ideally, moja kwa wiki moja, iko sawa.

Filamu ninapenda, kuna filamu inaitwa Suits suits. Suits nimeiwatch mara mob unajua, adi kuna msee aliniambia ooh taylor wewe inabidi sasa umeget closure. Juu eeh mbona unapenda penda kurudia hii series. Hio series ni noma mehn, ni ingine serious. Naipenda juu, na identify fiti na macharacters, nafeel kila character pia alikuwa developed. Poa eeh.

Sasa unajua kama unadeal na team, lazima manzee cha muhimu muwork pamoja. Kuna kitu inaitwa unity, umoja, umoja ndio inafaa hapo. Juu. Sasa kila mtu akianza kung'ang'ana ng'ang'ana hivi, kuvuta sasa in different direction, hapo nayo mnaanza kutrip. Lazima muwork mjuwe mnaeza work pamoja na mkisha gonga hiyo, nyi mko ready kila kitu inaenda sasa fiti.

Kuna time nilikuwa content creator manzee na nilibuy vitu ka hizo nilibuy ka microphone inaitwa road lavalia go ni lapel mai ile yenye unajifungia alafu unafunga kwa camera. Hee hiyo mic nayo imeweza kitu nilikosa tu ni receiver. Ningekuwa receiver mambo ingekuwa rahisi juu sasa lazima nilikaa kuingiza kwa camera na distance manzee ilikuwa ingine fupi.

Mimi napenda kucheza 'FIFA' kwanza 'PS' maze vitu za 'online'. 'Physical' mimi siko, 'physical sport'. Kwaza 'online', na mi ni 'mzii FIFA' maze. Heee, na juu na hio inatokana na kila time nikiwa free. Kwaza kucheza 'kucompete'. Na overtime sasa unajua unaenda kukua perfect. Mi ni mzii maze, nanyoosha maboyz hadi siku hizi nikawacha kucheza. Sasa wewe ka king maze mbona ung'ang'ane kuchapana na watoi? Hauna competition bana.